Ujuzi ambao kwa sasa ninapanga kuimarisha ni ujuzi wangu wa coding. Yaani coding ni kwa kiswaili nitasema aje kuandika zile programu za kompyuta. Ndiyo ndio ujuzi ambao hape mwaka huu ndio ujuzi ambao nimepanga kuuimarisha sana. Ni ujuzi ambao ni muhimu kwa sasa kwa wakati huu yaani wakati huu wa sasa. Kwa hivo ni ujuzi ambao ninaitaji kuuimarisha sana.

Programu ambazo mimi huwa ninatumia mara nyingi, sanasana zile programu za simu yangu ni programu ya X ama ambayo ilikuina julikana kama twitter, programu ya instagram na pia programu ya whatsapp ndizo programu ambazo utapata kwamba ninatumia mara mingi kwa siku, labda ninatoka X naenda pale whatsapp, instagram. Hio ndio ndio ile cycle yangu mimi huzitumia sana kwa siku.

Timu ya mbali ninapohitaji labda kufanya kazi na timu ambayo ni ya mbali mara mingi mimi hutumia mtandao sanasana wa whatsapp. Mimi napenda kutumia ile video call ya whatsapp. Ama hata tunatengeneza kigroup kwenye whatsapp. Na tunafanya kazi na inapohitajika labda kueleza zaidi. Tunatumia ile video call. Hivo hivo ndio mimi hutumia. Hivo hivo ndio mimi hufanya kazi na timu ya mbali.

Kila asubuhi ninapoamka nadhani kitu cha kwanza labda nitafanya zile, nitaomba, nita lazima ninashukuru mwenyezi mungu na pia kuombea siku hiyo mpya. Baada ya hapo labda nitaingia kwenye simu kidogo nione kama kuna labda mambo ambayo ninafaa kuangalia pale. Baada ya hapo ninaenda ninaoga, baada ya kuoga labda kupiga mswaki, kisha ninakunywa ile kiamshakinywa. Na kisha kuenda kwenye sasa shughuli zangu za kila siku.